Ati nimeuliza kwamba je unatumia teknolojia ya sauti. Ndio, teknolojia ya sauti imekua sehemu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwani, inahakikisha kwamba mawasiliano na kuongeza ufanisi katika kazi ya burudani. Kwanza napenda kutumia teknolojia ya sauti kuwasiliana na marafiki na familia kupitia simu na program za mtandao. Kwani hutoa njia ya haraka na moja kwa moja kuzungumza bila kuandika meseji nyingi na jambo ingine ya teknolojia sauti husaidia sana katika kazi za zangu za kila siku. Kutumia kipaza sauti au program za rekodi sauti kuna harakisha kurekodi mikutano mwasiliano na maelezo muhimu bila kupoteza muda kuandika kila kitu. Hii nafanya teknolojia ya sauti husaidia sana katika kazi yangu ya kila siku. Kutumia kipaza sauti na programu za kurekodi sauti. Kuna rahisisha kurekodi mikutano, mawazo na maelezo muhimu bila kupoteza muda kuandika kila kitu hii inafanya kazi kuwa yenye tija zaidi. Jambo ingine napenda kutumia teknolojia ya sauti. Kusikiliza vitabu vya sauti Audio books hii inawezesha kujifunza na kupanua maarifa yangu hata wakati nikiwa safarini na nikifanya kazi nyingi. Kwani sihitaji kusoma kitabu kwa macho. Jambo ingine pia unapata teknolojia ya sauti hufanya mafunza ya kielimu kwa rahisi. Kutuma programu sa sauti au kurekodi maelezo walimu kusaidia kuelewa masomo kwa kina na kurejelea maelezo wakati wawote ni napoitaji. Jambo ingine napendelea kutumia teknolojia ya sauti kwa ajili ya burudani kama kusikiliza mziki au podcast. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha wakati wa mapumziko na shughuliza nyumbani. Jambo ingine ni teknolojia ya sauti pia inasaidia katika kupanga na kuorodhesha shughuli zangu kutumia kengele za sauti na wasaa wa sauti. Kuna hakikisha sifanyi mambo kwa haraka au kusahau majukumu muhimu. Saba pia napenda kutumia teknolojia ya sauti katika utafiti. Programu ya sauti zinazo saidia kurekodi maojiano au taarifa muhimu ili niweze kuzitumia badae bila kupoteza sehemu yoyote muhimu ya taarifa. Jambo ingine ni kwamba teknolojia sauti hufanya mawasiliano ya kikazi kuwa rahisi kutumia simu za sauti mkutano kwa mtandao au vipaza sauti katika mafunzo. Kuna rahisisha kueleza maoni yangu uwazi na haraka. Tisa pia napenda kutumia teknolojia ya sauti kufuatilia afya yangu programu zinazo husiana na sauti mazoezi kupima mapigo ya moyo au kuunda kumbukumbu za afya ili kufuatilia maendeleo. Kumi teknolojia ya sauti hufanya maisha ya kila siku kwa rahisi kutumia kurudia au kurekodi maelezo kwa sauti kuna saidia kukumbuka mambo muhimu bila kutegemea maandishi tu. Kumi na moja napenda kutumia teknolojia ya sauti katika kujieleza kurekodi mawazo shairi au mawazo lolote kuna nisaidia sana inarahisisha mawasiliano. Napenda kutumia teknolojia ya sauti katika kujieleza kurekodi mawasiliano mawazo, shairi au wazo lolote kunanisaidia kuendeleza ubunifu na kuandika baadae kwa urahisi. Na pia tunapata kwa jumla teknolojia ya sauti imeborasha maisha yangu kwa namna nyingi inaraisisha mawasiliano, elimu, kazi, burudani na afya na inafanya maisha kuwa yenye tija, furana u rahisi zaidi kila siku na kupata tu pia teknolojia ya sauti hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi pale mbapo wanapata kutumia, kurudia au kurekodi maelezo kwa sauti kuna saidia kukumbuka mambo muhimu bila kutegemea maandishi tu.

Ati mimi upendelea kusoma au kuandika. Mimi napenda sana kusoma na kuandika. Kwani zinanipa fursa ya kujifunza kufikiri kwa kina na kueleza mawazo yangu kwa uhuru kusoma kunani ndipo maarifa mapya kila siku kunapanua ufahamu wangu wa dunia na kuniwezesha kuelewa tamaduni watu wa mawazo tofauti kwanza kusoma kunanisaidia kukuza lugha yangu. Uwezo na mawazo kwa maneno sahii. Nikiwa nikisoma vitabu makala au mashairi ninajifunza maneno mapya mitindo ya kuandika na njia moja ya kueleza fikra. Jambo ingine ni kuandika ni njia yangu ya kujieleza na kuhifadhi mawazo yangu. Kurekodi hisia mawazo na wazo lolote kwa maandishi kunanisaidia kutafakari kupanga mawazo na kuunda malengo kwa maisha yangu pia kusoma kunanisaidia kuboresha ufahamu wangu wa jamii na historia. Kupitia vitabu vya historia sayansi na jamii inaweka kuelewa matukio ya jamii na kuona jinsi wanadamu wanavyo shirikiana au kushughulikia changamoto mbalimbali pia kuandika kunanisaidia kueleza ubunifu wangu inaweza kuunda hadithi mashairi na insha zinazowakilisha mawazo yangu binafsi na ubunifu wangu wa kipekee. Pia unapata kwamba ahh kuandika kunanisaidia kuendeleza ubunifu wangu ninaweza kuunda hadhithi mashairi au insha zinazowakilisha mawazo yangu binafsi na ubunifu wangu wa kipekee. Kuandika kunanipa hifadhi ya mawazo yangu kwa ajili ya baadaye. Pia jambo ingine unapata kusoma kunanisaidia kupata burudani na kupumzisha akili. Vitabu vya hadithi riwaya na vitabu vya kuchekesha kunanifanya nione dunia nyingine kupumzika na kufurahia wakati wa bure kwa njia yenye tija. Jambo ingine pia unapata kuandika kunanisaidia kuwasiliana na wengine kwa ufanisi nikiwa na ujuzi wa kuandika vizuri naweza kueleza mawazo yangu kwa marafiki. Na walimu wa wapenzi wa kazi na hivyo kuboresha uelewano na mahusiano. Jambo ingine pia unapata kusoma kunanipa motisha na mafunzo ya maisha hadithi za mafanikio changamoto na maisha ya watu wengine hunitia moyo. Kunanifundisha maadili na kutufundisha jinsi ya kushughulikia matatizo yetu. Jambo ingine pia unapata kuandika ni njia ya kujieleza kihisia kuandika dayari mashairi au maelezo ya hisia kunanisaidia kuelewa hisia zangu na kudhibiti msongo wa mawazo. Kupitia kusoma kunanisaidia kukuza mtazamo wangu wa ubunifu. Kutafuta kutatua matatizo. Vitabu vinavyoshughulikia sayansi, teknolojia na fikra za ubunifu hufungua akili yangu, kwa kunipa njia mpya za kutafuta changamoto. Pia unapata kwamba kuandika kunanisaidia kuimarisha kumbukumbu na kueleza mawazo kwa uwazi. Kurekodi taarifa, maelezo na mafikira. Kunanifanya nione maelezo yangu na kufuatilia maelezo na malengo yangu. Jambo lingine pia unapata kuna kusoma na kuandika pamoja kufanya maisha yangu kuwa yenye tija zaidi. Nikiwa nikisoma, ninajifunza, na nikiandika ninaweka maarifa hayo katika vitendo, ninathamini zaidi. Jambu ingine pia unapata kusoma kunanipa motisha ya mafunzo ya maisha. Hadithi za mafanikio, changamoto na maisha ya watu wengine hunitia moyo. Kunanifundisha maadili na unachangamoto na maisha ya watu wengine yanitia moyo, kunifundisha maadili na kutufundisha jinsi ya kushughulikia matatizo mengi. Pia, kuandika ni njia ya kujieleza kihisia. Kuandika diari, mashairi au maelezo ya hisia, kunanisaidia kuelewa hisia zangu na kuweza kudhibiti msongo wa mawazo. La mwisho ni kuandika kunanisaidia kuimarisha kumbukumbu na kueleza mawazo kwa wazi.

J, unapenda kufaa vipuli? Mimi sipendi kufaa vipuli kwa sababu siwezi kuvimudu kwa uraisi. Ninaona vipuli aviniifanyi, nijisikie ra au faraja wakati wakufaa. Rangi na maundo wa vipuli mara nyingi si wakuvutia kwangu napendelea ma vazi ya naeo kuwa raisi na yenye mistari mzuri. Bada ya vipuli, vinavyo changanika. Kuvaa vipuli unanifanya, nijisikie kuwa wakisasa na mtindo wakuvutia. Mara nyingi vipuli uchanganya rangi, sizizo endana na mavazi mengi. Sipendi kuvaa vipuli, kwa sababu unifanya, nijisikie, mchafu au mgawanyiko wa rangi, usiona mpangilio. Vipuli mara nyingi ufanya mavazi yawe magumu, uoanisha na vyadu au fivaa vingine. Napendelea mitandao ya kipeke, mitindo ya kipeke, raisi, badala ya muundo wa vipuli ambao ni kuchanganya kuvaa vipuli kuna nifanya. Nijisikie tofauti na wengine kwa sababu sio mitindo ya kawahida niyo kwa nao. Mara nyingine, vipuli ufanya mavazi yawe ya kufuruga macho, bada, vutia napenda mavazi yenye rangi moja, au yenye mistari, rahisi, badala, ya muundo, changamano. Sipendi kuvaa vipuli kwa sababu hunipoteza uhakika wa mtindo wangu wa kila siku hufanya nishindwe kuonyesha ubunifu wangu katika mavazi. Vipuli mara nyingine hunifanya hufanya mavazi yawe mwonekano wa mzaha au kichekesho. Jambo ambayo sijapendelea. Napendelea mavazi ya kitaaluma na yenye heshima kuliko vipuli yenye rangi nyingi muundo mkali. Kuvaa vipuli kunanifanya nijisikie sio wa mtindo wa rahisi kushirikiana na mavazi mengine. Napenda mavazi yenye rangi moja. Rahisi inayonifanya kila wakati sipendi kuvaa vipuli. Kwa sababu hunipunguzia uhuru wa kuchanganya mavazi na vifaa yangu. Kwa ujumla mimi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu kwa ujumla mimi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu sia unifanye nijisikie raha. Mutindo au kujiamini wakati wa kuvaa. Mimi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu siwezi kuvimudu kwa urahisi. Ninaona vipuli havinifanyi nijisikie raha au faraja wakati wa kuvaa rangi za muundo wa vipuli mara nyingine si wa kuvutia kwangu. Napendelea mavazi yanayokuwa rahisi na yenye mstari mzuri baada ya vipuli nilivichanganyika kuvaa vipuli kunanifanya nijisikie kuwa wa kisasa au mtindo wa kuvutia. Mara nyingi vipuli huchanganya rangi zisizo endana na mavazi zingine. Sipendi kuvaa vipuli kwa sababu hunifanya mara nyingine hunifanya mavazi yawe magumu kuanisha na viatu au vifaa zingine. Kuvaa vipuli, mara nyingine vipuli hufanya mavazi yawe ya kuvuruga macho. Badala ya kuvuta napenda mavazi yenye rangi moja au yenye mistari rahisi. Badala ya muundo changamano. Sipendi kuvaa vipuli kwa sababu unipotezea uhakika wa mtindo wangu wa. Kila siku hufanya nishindwe kuonyesha ubunifu wangu katika mavazi. Vipuli mara nyingi hunisaidia katika.

Ni ushauri gani ningependa kumpa mtu anaye anza kazi? Mtu anaweza anaanza kazi mpya anapaswa kuwa na moyo wa kujifunza kila siku. Ni muhimu kuelewa kwamba, hakuna anayejua kila kitu mara moja. Hivyo uvumilivu ni muhimu. Kila hatua ndogo ni sehemu ya kujifunza na kuboresha ujuzi. Mtu anaweza anaanza kazi, anapaswa kuwa muangalifu kwa maelekezo ya mkuu wake hau meneja. Kusikiliza kwa makini, hufanya kazi iwe rahisi ya kuhepuka makosa. Ni muhimu kuzingatia muda wa kazi na kujaribu kufanya kazi mapema kila siku. Hii hufanya mjukuu awe na sifa nzuri na kuonekana wa heshima. Kujifunza utaratibu na sheria za kazi ni muhimu kwa mafanikio. Mtu anaweza, anaanza kazi anapaswa kuwa na nidhamu ya kuzingatia maagizo kwa umakini. Kuwa na mtazamo chanya hufanya kazi iwe rahisi na kufanya wengine kukudhamini. Mtu anaanza kazi anapaswa kuzungumza kwa heshima na wenzake wote. Hii hufanya mahusiano, kazini kuwa mazuri na kuaminiana kusalimiana na mawazo. Wazi kuna saidia kufanya maamuzi sahihi wakati wa kazi. Mtu anayeanza kazi anapaswa kuuliza maswali pale anapo shindwa kuelewa jambo. Hii hufanya ajifunze haraka na kuhepuka makosa ya mara kwa mara. Ni muhimu kushirikiana na wenzake bila kufanya, bila ubinafsi au kiburi. Kujituma bila kuoji kufanya ushindani wa pamoja, kazini uwe, wa kweli. Mtu anaye anza kazi, anapaswa kuheshimu muda wa pumziko na kutumia muda huwo kupumzika. Hii hufanya akili iwe safi na mwili uwe na nguvu za kufanya kazi kwa ufanisi. Kujua mipaka ya kazi na uwajiri ni muhimu ili kuhepuka msongo wa mawazo. Mtu anaye anza kazi, anapaswa kuwa tayari kupokea maoni na mapendeleo kutoka kwa wenzake. Hii hufanya ajifunze na kuboresha utendaji wake mara kwa mara ni muhimu kuzingatia usafi na kuonyesha heshima katika sehemu ya kazi. Mtu anaye anza kazi anapaswa kuweka malengo na kufanikisha kila moja kwa bidii. Kwa ujumla mtu anaye anza kazi anapaswa kuwa na utulivu nidhamu heshima moyo wa kujifunza na mtazamo chanya ila kufanikisha kila siku kazini ikiwa unataka ni muhimu kushirikiana na wenzake bila ubinafsi au kiburi kujituma bila kuhoji hufanya ushindi wa pamoja kazini uwe na uwe wa kweli. Mtu anaye anza kazi anapaswa kuheshimu muda ya mapumziko na kutumia muda huo kupumzika. Hii hufanya akili iwe safi na mwili huwe na nguvu ya kufanya kazi kwa ufanisi. Kujua mipaka ya kazi na waajiri ni muhimu. Ili kuhepuka msongo wa mawazo. Mtu anaye anza kazi, anapaswa kuwa tayari kupokea maoni na mapendekezo kutoka kwa wenzake. Kuzingatia usafi na kuonyesha heshima katika sehemu ya kazi. Mtu anaye anza kazi, anapaswa kuweka malengo, madogo na kufanikisha kila moja kwa bidii. Kwa ujumla mtu anaye anza kazi anapaswa kuwa na uvumilivu nidhamu na heshima ya moyo kujifunza na mtazamo chanya ili kufanikisha kila siku kazini. Hii hunifanya ajifunze na kuboresha utenda kazi wake mara kwa mara. Ni muhimu, kila mara kwa mara.

Aya, unafanya nini kupunguza matumizi na paso kufanya nini ili kupunguza matumizi ya plastiki. Jambo la kwanza na paso kutumia mifuko mbadala. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki wakati wa kuenda dukani. Chukua mifuko ya kitani, hitamba au nyuzi za biodegradable. Mifuko hii naweza kutumika tena maranyingi. Na ingizi mazingira. Epuka bidazi lizo na plastiki nyingi. Ukiepuka bidha kama hizo. Unapata kwamba chagua bidazi lizo na fugaji wa karatasi kio au chuma badale ya plastiki. Kwa mfano bidaa za chakula na vinyuaji mara nyingi vina chagua la kio badale ya chupa za plastiki. Tumia chupa za maji zinaweza kutumika tena. Badale ya kununuwa maji kwenye chupa ya plastiki kila mara tumia chupa za chuma au za BPA free zinazo weza kutumika tena. Hii nasaidia kuongeza plastiki nyingi kutokana kwa matumizi ya kila siku. Pia jambo ingine fanya upya ili kwa luge kimombo tunaita recycle. Toa plastiki zako ambazo bado zinaweza kutumika tena katika viombo vya kutupataka. Pia zingatia kuunda vipengere vipya kutoka kwa plastiki zako badale ya kuwacha zikiisha kwenye mazingira. Jambo ingine pia unapaso kuepuka bidaza plastiki za moja kwa moja, usitumie vikombe vyombo vya chakula, maji na vijiko vya plastiki vya mara moja. Badala yake, tumie vikombe vya chuma hau vio na vyombo binaya weza kusafishwa na kutumia tena. Jambo ingine ya kwamba nunua kwa wingi na kuepuka ufungaji mdogo. Bidaa zilizo na ufugaji mdogo, mara nyingi utumia plastiki nyingi. Unuoko ingi bidazi nazo weza kufadiwa nyumbani kuepuka plastiki nyingi za ufugaji. Jambu ingine ni kwamba, weza kutengeneza bidazi hako kwa mfano, sabuni, fipodozi na chakula. Unaweza kutengeneza nyumbani bila kutumia plastiki. Izi usaidia kupunguza matumizi ya plastiki za kaya na bidaa za kila siku. Jambu ingine ni pia uweze kushirikisha jamii, pale ambapo unafanya kampeni mdogo mdogo za kuelimisha wengine kusiana na plastiki, waribifu, wakale kwa mazingira. Mkiwa na watu wengi wanafanya mabadiliko, matokeo ni makubwa zaidi, tumia chupa za chakula zilizo, ifadhiwa. Badala ya kutumia plastiki ya kufugia chakula, tumia chupa za chuma, kio au silikon. Hii ni njia raisi ya kupunguza plastiki kwenye jikoni au ofisini. Jambo ingine angalie bidha za mtindo na fifaa vya shule. Tumia mikoba, kalamu na notebooks zizo na plastiki nyingi. Chagua bidha zinazo weza kutumika tena au tunasema biodegradable. Jambu ingine pia weza kuepuka bidha zisizo na plastiki nyingi. Chagua bidaa zi zizo zilizo za ufugaji wa plastiki kio au chuma badala ya plastiki kwa mfano bidaa za chakula na vinywaji. Mara nyingi vina chagua lakio badala ya chupa za plastiki. Jambu ingine pia unapata weze kutumia chupa za maji zinazo weze kutumiaka tena. Badala ya kununua maji kwenye chupa ya plastiki kila mara. Siutumia tu chupa za chuma, hile ambao uneza kutumia tena. Halafu kitu ingine, fanya upya. Toa plastiki zako ambazo, bado sina eza kutumika tena, katika viombo ya kutunzia ataka. Jambo ingine, epuka bidha za plastiki za moja kwa moja. Usitumia vikombe viombo vya chakula, maji na vijiko vya plastiki vya mara moja. Badala yake tumia vikombe vya chuma au kikombe na vyombo vinawe weza kuzafishwa na kutumika tena. Jambo ingine weza kununuwa kwa wingi na kuwepuka ufungaji mdogo. Bida zi lizo na ufungaji mdogo mara nyingi, utumiga plastiki nyingi. Nunua kwa wingi bidazi nazo weza kufadhiwa nyumbani kuwepuka plastiki nyingi za ufunga.

Changamoto gani ambazo naeza kutana nae kazini. Jambo la kwanza, kazi mara nyingi ninakutana na changamoto, nakutana na changamoto mbalimbali na changamoto mbalimbali zinazo ongezea ungumu katika kufanya kazi. Moja wapo ya changamoto ni msongo wa kazi mkubwa, unaonifanya nisipate muda wa kutosha kwa kila jambo. Halafu jambo nyingine pia ni unapata changamoto, nyingine ambapo unapata unakuwa na kazi mingi zaidi na kutokana na hiyo mtu anakuwa na changamoto zaidi. Pia wakati mwingine changamoto ni mawasiliano baada mabaya kati ya wafanyakazi na viongozi. Jambo nyingine ni changamoto nyingi ni upungufu wa rasilimali. Kama vifaa vya kazi au fedha za kutosha. Ukosefu wa rasilimali hizi huadhiri utendaji na ufanisi wa kazi. Mara nyingi changamoto ni wakati wa kazi unaowakua mfupi na unaosababisha shinikizo kubwa. Shinikizo ili huongeza wasiwasi na kuchanganya mipango yangu ya kila siku. Wakati mwingine changamoto ni kushinda kupata msaada kutoka kwa wenzangu wakati nina hitaji la dharura. Hii hunifanya nitumie muda mwingi kufanya kazi peke yangu bila msaada. Changamoto nyingine ni kutokuwa na mafunzo ya kutosha kwenye majukumu mapya. Hii huadhiri ujuzi wangu wa kufanya kazi kuwa ngumu zaidi. Mara nyingi changamoto ni migogoro ya kibinafsi kati ya wafanyakazi au meneja. Migogoro hii huadhiri maadili na mawasiliano kazini. Changamoto nyingine ni hali ya msongo wa mawazo. Kutokana na kazi nyingi ya kila siku, hii hufanya nifanye makosa madogo ambayo yanaweza kuadhiri matokeo ya kazi. Wakati mwingine changamoto ni kushugulikia wateja, wagumu au wenye matakwa mengi. Hii hufanya kazi kuwa na kuchosha na kuchanganya. Changamoto nyingine ni kutokua na motisha kutokana na mshahara mdogo au kutambuliwa kwa bidii yangu. Hii hufanya nifanye kazi kwa shida na kupunguza ufamizi kazini. Kwa jumla, changamoto zinazo kumbana nazo kazini ni nyingi. Ikiwemo msongo wa mawazo, rasilimali, mafunzo, migogoro, wateja na motisha. Pia, unapata kazini mara nyingi ninakutana na changamoto mbali mbali, zinazo ongeza ugumu katika kufanya kazi. Moja wapo ya changamoto ni msongo wa wa kazi mkubwa, unaonifanya nisipate muda wa kutosha wa kila jambo. Wakati mwingine, changamoto ni mawasiliano mabaya kati ya wafanya kazi na viongozi. Hii huadhiri uelewa wa kazi na kufanya kazi kwa ugumu zaidi. Changamoto jingine ni upungufu wa rasilimali kama vifaa vya kazi au fedha au kutosha ukosefu wa rasilimali hizi, huadhiri, utendakazi na ufanisi wa kazi. Mara nyingine changamoto ni wakati wa kazi unapokuwa mfupi na unaposababisha shinikizo kubwa. Shinikizo ili huongeza wasiwasi na kuchanganya mipango yangu ya kila siku wakati mwingine changamoto ni kushinda kufanya kupata msaada kutoka kwa wenzangu wakati ninahitaji la dharura hii hufanya nitumie muda mwingi kufanya kazi peke yangu bila msaada changamoto nyingine ni kutokua na mafunzo ya kutosha kwenye majukumu mapya. Hii huadhiri ujuzi wangu na kuifanya kazi kuwa ngumu zaidi. Mara nyingine, changamoto ni migogoro ya kibinafsi kati ya wafanyakazi na meneja. Migogoro hii huadhiri, maadhili na mawasiliano kazini. Changamoto nyingine ni hali ya msongo wa mawazo kutokana na kazi nyingi za kila siku. Wakati mwingine changamoto ni kushugulikia wateja wagumu wenye matakwa mengi. Hii hufanya kazi kuwa na ya kuchosha na kuchanganya. Changamoto nyingine ni kutokuwa na motisha kutokana na mshahara mdogo au kutambuliwa kwa bidii yangu. Hii hufanya nifanye kazi kwa shida na kupunguza ufanisi kazini. Kwa jumla, changamoto zinazo kumbana nazo kazini.

Kusema kweli kabisa mimi kinywaji ambayo napenda kukunywa sana ninapenda kunywa sharubati. Kwa sababu, ufanya nifrai na kuondoa uchofu wa kila siku, siku mzima. Sharubati ni kinywaji kinachonipa, raha na furaha, mara tu, ninapokunywa. Napenda kushirikisha marafiki, hau familia, wakati wa kunywa sharubati. Hii ufanya wakati wetu pamoja uwe na, furaa na kukumbuka, mara nyingi napenda kunywa sharubati baadha ya kazi. Ili kubunguza mzongo wa mawazo. Sharubati hufanya akili yangu ipumzike na nitulie. Itafanya ni kila aina utoa ladha tofauti za usoefu na kipekee. Mara nyingi napenda kunywa sharubati wakati wa sherehe au siku za likizo. Kila mara nikikunywa sharubati mimi, inaeza kunipunguzia msongo wa mawazo na pia inaweza kunipa puraha tele kila wakati. Kutokana na iyo mimi upenda sana kukunywa sharubati. Na ii ufanya sherehe kuwa na furaha zaidi na kuvutia. Napenda pia kunywa sharubati kidogo wakati wa chakula ili kuongeza ladha. Sharubati ufanya chakula kiwe na ya kufraisha zaidi. Mara nyingi, napenda kushirikiana na wapenzi wangu kunywa sharubati kwa mnda wa mapenzi. Ii ufanya mausiano yetu iwe ya karibu zaidi. Napenda pia kunywa sharubati kwenye migahawa au bar zenye madhari nzuri. Ii ufanya nionekane wa kisasa na kufraisha maisha. Mara nyingine napenda kunywa sharubati nikiwa peke yangu ili kufaa kutafakari au kupumzika sharubati ufanya mda wangu wa kupumzika huwe na furaha na utulivu napenda kushirikiana na marafiki wazu wazuri kunywa sharubati na kubadilisha mawazo. Kwa ujumla ninapenda kunywa sharubati kwa sababu ufanya nifurai kupumzika na kushirikiana. Pia mimi upenda kunywa sharubati kwa sababu ufanya nifrai na kuondoa uchovu wa siku nzima. Sharubati ni kinywaji kinachonipa raha na furaha mara tu ninakunywa napenda kushirikisha marafiki au familia wakati wa kunywa sharubati ii ufanya wakati wetu pamoja uwe na furaha na wa kukumbukwa. Mara nyingi napenda kunywa sharubati baada ya kazi ili kupumzika. Sharubati ufanya akili yangu ipumzike na nitulie baada ya shughuli nyingi. Napenda aina tofauti ya sharubati kama vile mfinyo pia au koktail. Aina utoa ladha tofauti na usoevu wa kipekee. Mara nyingi napenda kunywa sharubati wakati wa sherehe au siku za likizo. Ii unifanya sherehe uwa ya furaha zaidi na ya kuvutia. Napenda pia kunywa sharubati kidogo wakati wa chakula ili kuongeza ladha. Sharubati ufanya chakula iwe cha kufuraisha zaidi. Mara nyingine napenda kushirikiana na wapenzi wangu kunywa sharubati kama mda wa mapenzi. Iu ufanya uhusiano wetu uwe na wa karibu zaidi. Napenda pia kukunywa sharubati kwenye migahawa au bar zenye maandhari mazuri. Kutokana na iyo naeza kuonekana kuwa mi ni mtu wa kisaza zaidi. Napenda pia kunywa sharubati kwenye mara nyingine napenda kunywa masharubati nikiwa peke yangu. Ili kutapakari au kupumzika. Sharubati ufanya mda wangu wa mapumziko uwe wa furaha na utulivu. Napenda kushirikiana na marafiki wazuri kunywa sharubati na kubadilisha mawazo. Kwa ujumla ninapenda kunywa sharubati kwa sababu ufanya nifurai kupumzika na kushirikiana na wenzangu kwa furaha. Ikiwa unataka kuanza na toleo la haya, napenda kushirikiana na marafiki wakati nakunywa sharubati. Sharubati ufanya akili yangu ipumzike na nitulie baada ya shughuli nyingi. Napenda aina tofauti za sharubati kama vile mvinyo, pia hau koktail. Kila haina utoa labda lada tofauti na uzoea, uzoefu wa kipekee. Mara nyingine napenda kunywa sharubati wakati wa sherehe au siku za likizo. Hii ufanya sherehe u kuwa na fraha zaidi ya kuvutia. Napenda pia kunywa sharubati kidogo wakati wa chakula ili kuongeza latha. Sharubatu ufa.

Mchezo ambao mi ningependa kujaribu, ningependa kujaribu mchezo wa kandanda kwa sababu ni maarufu na unaovutia wengi duniani. Kandanda ni mchezo unaohitaji ustadi, kazi na ujumuishi wa timu. Napenda jinzi wachezaji, wanavyoshirikiana, kucheza pamoja. Ili kufanikisha malengo ya timu. Mara nyingi nimesikia hadithi za ushindi na furaha kubwa zinapo tokea kwenye mechi. Ningependa kuji husisha na mchezo huu ili pia nijifunze mbinu za kepekee. Kandanda ni mchezo unaohitaji mazoeya makali na umakini mkubwa. Napenda jinzi wachezaji wanavyo piga mpira na usahihi na kuupitisha kwa wenzao. Mara nyingi, mechi wa kandanda huonyesha furaha, mshikamano na ushindani wenye heshima. Jambo ingine pia ningependa kujaribu kandanda ili niwe na sehemu ya timu kwenye mshikamano. Mchezo huu uweza kuni, kunifundisha, kushirikiana, kuteuwa mbinu sahii na kufanya maamuzi za araka. Napenda jinzi ambayo ya na yofanywa kwa mbinu za kuvutia na kufurahia kila goli. Kandanda hufanya mwili wangu uwe na nguvu kazi na uratibu wa mikono na miguu mara nyingi wachezaji wanavyo shirikiana vizuri timu hushinda kwa furaha mkubwa na ningependa kujaribu kandanda ili niwe na afya bora na msisimuko wa mwili. Mchezo huu hunifundisha uvumilivu na subira kwa sababu kila mechi ni changamoto, napenda pia jinzi mashabiki wanavyo unga mkono timu yao. Kwa ushauku pia hufanya furaha ya ushindi iwe na kipekee na yenye. Mchezo huu hunifundisha pia jinzi ya kushirikiana na wenzangu bila ubinafsi. Napenda jinzi kila goli. Linavyo fanywa kwa mikakati na mpangilio wa timu. Na tena hufanya nipate uratibu wa mwili na akili kwa wakati mmoja. Mara nyingine napenda kushirikiana katika mshikamano ya mdogo mdogo. Ile kupiga ujuzi wangu. Ningependa pia kuweza kujifunza jinzia kudhibiti mpira kwa ufanizi zaidi. Mchezo huu hunifundisha umakini ya jinzi ya kufanya uamuzi haraka. Napenda pia jinzi kila mchezaji anavyo shirikiana kwa heshima na wachezaji wenzake. Hii hufundisha maadili na heshima na mshikamano katika mchezo. Ningependa kujaribu kandanda ili niwe na ujuzi wa kufanya mazoya ya pamoja na timu. Mchezo huu hufanya ni furahi na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Pia napenda jinzi kila mechi inavyo ongeza shauku na amasa ya kushiriki zaidi. Kwa ujumla ningependa kujaribu mchezo wa kandanda kwa sababu hunifundisha mshikamano afi pia ujuzi furaha na umakini wa mwili na akili. Pia jambo lingine, napenda jinzi ambao wana yofanya kwa mbinu ya kuvutia na kufurahia kila goli. Kandanda hufanya mwili wangu uwe na nguvu kazi na uratibu wa mikono na miguu. Mara nyingi, wachezaji wanaposhirikiana vizuri, timu hushinda kwa furaha kubwa. Ningependa kujaribu kandanda ili niwe na afya bora na msisimuko wa mwili. Mchezo huu hunifundisha uvumilivu na subira kwa sababu kila mechi ni changamoto napenda pia jinsi mashabiki wanvyounga mkono timu yao kwa shauku hii hufanya furaha na ushindi iwe ya pekee na yenye hisia kubwa. Pia ningependa kujifunza mbinu za mashujaa kwa wa kanda.

Kinywaji ambayo mimi napenda kukinywa ikiwa baridi, napenda soda baridi kwa sababu hufanya nionekane kufurahia kila wakati. Kinywaji hiki hufanya siku yangu kuwa nafuraha hasa wakati wa jua kali. Napenda ladha ya soda baridi kwani huchanganya utamu na fuwele zinazo pendeza. Mara nyingi napenda kunywa soda baridi wakati wa chakula chamchana au jioni. Hii hufanya chakula kiwe na kufurahisha zaidi na kuondoa kiu. Napenda pia kunywa soda baridi wakati wa kushirikiana na marafiki. Hii hufanya wakati wetu pamoja uwe wa furaha na kukumbukwa. Mara nyingi, napenda kunywa soda baridi ni kiwa kwenye sherehe au picnic. Hii hufanya sherehe iwe ya kufurahisha na yenye hamasa. Napenda pia kunywa soda baridi peke yangu wakati na pumzika au kutafakari. Soda baridi hufanya akili yangu ipate raha na kunifanya nijisikie mtulivu. Mara nyingi napenda kuchanganya soda baridi na ice cream au matunda. Hii hufanya ladha kuwa ya kipekee na ya kuvutia zaidi. Napenda soda baridi kwa sababu ni rahisi kupata kwenye maduka na migahawa hufanya nipate furaha mara ni tunikinywa kipande cha kwanza. Mara nyingine napenda kunywa soda baridi kwenye cinema au mchezo wa kandanda. Hii hufanya uzoefu wa burudani na kupata hufanya ni pate furaha mara tu ni kinywa kipande cha kwanza. Mara nyingine napenda kunywa soda baridi kwenye cinema au mchezo kandanda. Jambo ingine pia mimi huweza kufurahia sana kunywa soda. Na kutokana na hiyo na mara nyingi napenda kunywa soda baridi kwenye cinema au mchezo wa ka ndanda hii hufanya zoefu wa burudani uwe na kipekee zaidi. Napenda pia kushiriki ana soda baridi na wapenzi wangu au familia. Hii hufanya wakati wetu wapamoja uwe na furaha na mshikamano. Jambu ingine pia napenda ladha ya soda baridi. Kwani huchanganya utamu wa wele zinazo pendeza. Mara nyingi unapata kwamba napenda ladha ya soda. Kwa sababu mara nyingi napenda kunywa soda baridi wakati wa chakula cha mchana au jioni. Hii hufanya chakula kiwe cha kufurahisha zaidi na kuondoa kiu. Napenda pia kunywa soda baridi wakati wa kushirikiana na marafiki. Hii hufanya wakati wetu wapamoja uwe na furaha na wakukumbukwa. Mara nyingi napenda kunywa soda baridi ni kiwa kwenye sherehe za picnic. Hii hufanya sherehe iwe ya kufurahisha yenye hamasa. Napenda pia kunywa soda baridi peke yangu wakati na pumzika au kutafakari. Soda baridi hufanya akili yangu nipate raha na kufanya nijisikie mtulivu. Mara nyingine napenda kuchanganya soda baridi na ice cream na matunda. Hii hufanya ladha kuwa ya kipekee na ya kuvutia zaidi. Napenda soda baridi kwa sababu ni rahisi kupata kwenye maduka na migahawa. Kutokana na hiyo, hufanya nipate furaha mara nikinywa kipande cha kwanza. Mara nyingine, napenda kunywa soda baridi kwenye cinema au mchezo wakandanda. Hii hufanya uzowefu wa burudani uwe na wakipekee zaidi. Napenda pia kushika soda, kushikirikiana soda baridi na wapenzi wangu au familia. Hii hufanya wakati wetu, wapamoja uwe na furaha na mshikamano. Kwa ujumla napenda soda baridi kwa sababu hufanya furaha yangu iongezeke kuondoa kiu na kufanya kila wakati wakushirikiana na wenzangu uwe wakufurahisha. Pia mara nyingine napenda kunywa soda baridi kwenye cinema au mchezo wa kandanda. Hii hufanya uzowevu wa burudani uwe na kipekee zaidi. Napenda pia kushirikiana kushiriki soda za baridi na wapenzi wangu au familia hii hufanya wakati wetu wa pamoja uwe na furaha na mshikamano pia jambo ingine napenda soda baridi kwa sababu nirahisi kupata kwenye maduka na migahawa hufanya nipate furaha mara tu nikinywa kipande cha kwanza. Mara nyingine napenda kunywa soda baridi kwenye cinema au mchezo kandanda. Hii hufanya uzoevu wa burudani uwa kipekee zaidi. Na kutokana na hiyo napenda pia kushirikisha soda baridi na wapenzi wangu na familia.

Ati kuna mtu ananiuliza, mi huwa nalala masaa ngapi kwa kawaida, na mi nitasema mimi hulala masaa nane kwa kawaida. Kwa sababu ninajua kuwa usingizi wa kutosha ni muhimu sana kwa afya yangu. Kila siku baada ya shughuli ya siku mzima, mwili yangu inahitaji kupumzika na pia kupata nguvu zake. Kwa sababu, kulala kwa masaa nane inanisaidia kuwa na makini zaidi siku zinazofuata kazini ama shuleni. Napenda kuwa na ratiba ya kulala, kwa saa nane, zile nne usiku na, kuamka mapema asubuhi, usingizi wa kutosha, hunisaidia kukumbuka mambo niliyoyafanya siku nzima. Mara nyingine hulala nikiwa nimepata uchovu mkubwa kutokana na kazi au masomo. Hii hunifanya mwili wangu ujisikie salama na akili yangu itulie. Mimi hulala masaa nane hufanya nifanye maamuzi bora zaidi na kupunguza makosa. Mara nyingine hulala nikiwa nimekumbana na msongo wa mawazo. Usingizi hufanya akili yangu ipumzike na kutoa utulivu wa ndani. Napenda kulala katika chumba chenye utulivu na giza ili usingizi wangu uwe wa kina. Hii hufanya nipate usingizi mzuri bila kuamka mara kwa mara. Mara nyingine hulala nikiwa peke yangu. Jambu ambao hufanya nifurahi zaidi. Mimi hulala masaa nane kunanisaidia huwa nafanya afya ya mwili na akili ya muda mrefu. Mara nyingine usingizi wa kutosha hufanya nionekane mzuri na mwenye afya. Napenda kulala mapema ili kujiandaa kwa shughuli za asubuhi. Pia mara nyingine mimi hulala nikiwa nimepumzika na kula chakula cha usiku. Hii unafanya mwili wangu uwe na nguvu ya kutosha siku inaofuatia. Usingizi wa kutosha hunisaidia kuimarisha kumbukumbu na ujuzi wa siku. Napenda pia kulala masaa haya ili kuondoa uchovu wa akili. Mara nyingine hulala nikiwa nimejisikia nikisikiza muziki wa utulivu. Hii hufanya nipumzike kwa kina na kuepuka mawazo yasio na ya lazima. Napenda kulala kwa wakati unaofanana kila siku ili, mwili wangu ujifunze ratiba. Usingizi wa kawaida, hunisaidia kuthibiti homoni na viwango vya nishati mwilini. Mara nyingine, hulala nikiwa nimeweka hewa safi katika chumba. Hii hufanya usingizi wangu, uwe mzuri na wenye utulivu. Pia napenda kulala masaa nane kwa sababu hunisaidia kudumisha afya na moyo na viwango vya shinikizo ya damu. Mara nyingine hulala nikiwa nimepumzika baada ya mazoezi au michezo. Hii hufanya misuli yangu ipate nguvu na kupona vizuri. Napenda kulala kwa amani bila kelele au vikwazo vya mazingira. Usingizi wa kutosha hunisaidia mwili wangu kuondoa sumu na uchovu wa ndani. Mara ingine hulala nikiwa nimesota au nimesoma au kufanya kazi za akili nyingi. Pia unapata napenda kulala masaa nane kwa sababu ni ratiba inayopendezwa na wataalamu wa afya. Mara nyingine mimi hulala nikiwa nimepata chakula kizuri cha jioni. Hii hufanya mwili wangu uwe na nishati na afya bora. Napenda kulala masaa haya ili nipate usingizi wa kina na wa kuridhisha. Ikiwa napenda kulala masaa haya ili nipate usingizi na muda wa kuridhisha. Napenda kulala mapema ili kujiandaa kwa shughuli za asubuhi. Pia mara nyingine mimi hulala nikiwa nimepumzika na kula chakula cha usiku. Hii hufanya mwili wangu uwe na nguvu za kutosha siku zinazofuata. Usingizi wa kutosha hunisaidia kuimarisha kumbukumbu za na ujuzi wa siku. Napenda pia kulala masaa haya ili kuondoa uchovu wa akili. Mara nyingine hulala nikiwa nimesikiliza muziki wa utulivu. Hii hufanya nipumzike kwa kina na kuepuka mawazo yasio na ya lazima. Napenda kulala kwa wakati unaofanana kila siku ili mwili wangu ujifunze ratiba. Usingizi wa kawaida hunisaidia kudhibiti homoni na viwango vya nishati mwilini. Mara nyingine mimi hulala nikiwa nimeweka hewa safi katika chumba. Hii hufanya usingizi wangu uwe mzuri na wenye utulivu. Napenda kulala masaa nane kwa sababu hunisaidia kudumisha afya wa moyo na viwango vya shinikizo la damu. Mara nyingine, hulala nikiwa nimepumzika baada ya mazoezi ya michezo. Hii hufanya misuli yangu ipate nguvu na kuponza vizuri.

Hei, kweli mimi napenda kucheza michezo ya video. Mimi hupenda kucheza michezo ya video kwa sababu, hufanya nipate furaha kila wakati. Michezo ya video hunifundisha kushirikiana na wenzangu katika timu. Napenda aina mbalimbali ya michezo kama michezo ya mbinu, mapambano na michezo ya simulazi. Mara nyingine michezo ya video hunifundisha mbinu za kufikiria, haraka na kufanya maamuzi. Napenda jinzi michezo inayonifanya nishirikiane na wachezaji wenzangu kwa ufanisi. Michezo ya video hufanya nipate furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kucheza michezo ya video wakati wa mapumziko au baada ya shule. Mara nyingine michezo hufundisha uvumilivu. Kwani mara nyingi ushindi haujapatikana mara moja. Napenda pia jinsi michezo ya video inavyonipa changamoto mpya kila mara michezo ya video hufanya akili yangu ipumzike na kuimarika katika mawazo. Napenda kucheza michezo ya video pekee yangu ili kujaribu mbinu zangu. Mara nyingine hupenda kushirikiana na marafiki kwenye michezo ya mtandao. Hii hufanya wakati wetu wa pamoja uwe na furaha na mshikamano. Napenda jinsi michezo ya video inavyonisaidia kujua mbinu za kibiashara au jasiria mali kwa michezo ya simulazi mara nyingine michezo ya video hunifundisha kushirikiana na kufanya kazi ya pamoja napenda jinsi michezo ya video inavyonifanya nishindane kwa heshima na wachezaji wengine. Mara nyingine michezo hunifundisha subira na nidhamu ya kutumia muda kwa faida. Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunisaidia kuondoa uchovu wa siku mzima. Mara nyingine michezo ya video hufundisha mbinu za kupunguza msungo wa mawazo. Napenda pia jinsi ya michezo inavyofundisha kujituma na kujitolea ili kufanikisha malengo. Michezo ya video hufanya nipate furaha ya kushinda na kushirikiana na wengine. Napenda kucheza mchezo ya video kwa sababu unifundisha mbinu ya mikakati na kupanga mipango. Mara nyingine michezo hufundisha jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazotarajiwa. Napenda pia jinsi michezo ya video inavyonisaidia kuwa na ujuzi wa teknolojia. Mara nyingine michezo hufundisha ubunifu na njia za kufikiria njia kawaida. Pia napenda kucheza michezo ya video wakati wa mapumziko ya likizo au wikendi. Mara nyingine michezo hunifundisha mshikamano wa kijamii kupitia timu na mashirikiano. Pia napenda jinsi michezo ya video yanavyonisaidia kujifunza lugha mpya katika michezo ya mtandao. Mara nyingine mchezo ya video hufundisha mshikamano na maadili ya kushirikiana. Napenda pia michezo inayonisaidia kushughulikia hisia na ushindi wa kupoteza. Michezo ya video hunifundisha uvumilivu na kujitolea. Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunifundisha jinsi ya kuwa na ubunifu na kufikiria kimkakati. Mara nyingine michezo hunifundisha mbinu za kuendesha timu au mradi mdogo. Napenda pia jinsi michezo ya video inavyonisaidia kupumzika kisaikolojia. Mara nyingine michezo ya video hufundisha jinsi ya kuthibiti msongo wa mawazo na kutochukua maamuzi kwa haraka. Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunifundisha kushirikiana na wenzangu kwa heshima. Mara nyingine michezo hufundisha ustadi na mashindano ya mbinu ya ushindi. Napenda pia jinsi michezo ya video inavyonisaidia kujifunza kuhusiana na utamaduni na historia kupitia michezo ya simulazi. Mara nyingine michezo hunifundisha ubunifu na mazoea mpya na kufikiria. Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hufanya nipate furaha na kuridhika kisaikolojia. Mara nyingine mchezo ufundisha jinzi ya kushirikiana bila ubinafsi na kushirikiana kikamilifu. Pia mara nyingine michezo hunifundisha jinsi ya kuhesabu na kupanga rasilimali katika michezo ya simulazi. Napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hufanya nifurahie wakati wangu wa bure. Mara nyingine mchezo hunifundisha kushirikiana kwa umakini na kufanya kazi pamoja. Napenda pia jinsi michezo inavyonisaidia kuendeleza ujuzi wa mbinu na ufahamu kwa ujumla. Michezo ya video hunifundisha furaha, mshikamano, uvumilivu, ubunifu, na mbinu ya kushirikiana. Jambo linaloongeza dhamani katika maisha yangu. Pia jambo ingine napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hufanya nifurahie wakati wangu wa bure. Mara nyingine michezo hunifundisha kushirikiana kwa makini na kufanya kazi ya pamoja.

Ati mimi upenda kutazama mchezo gani. Mimi napenda kutazama soka kwa sababu ni mchezo unaovutia na wenye msisimko mkubwa. Soka unipa furaha kubwa kila ninapo uona mechi mpya. Napenda jinsi wachezaji wanavyoshirikiana katika timu kufanikisha ushindi. Mara nyingi napenda kutazama soka na ili kujifunza mbinu mpya ya mbira napenda pia jinsi kila goli linavyofanywa kwa mbinu ya kuvutia. Kutosama soka kunanifundisha kushirikiana na wachezaji wengine. Na kutokana na hiyo, napenda kufuatilia mechi za timu zangu za mtaa au za kitaifa. Mara nyingine soka ufundisha uvumilivu kwani ushindi upatikani mara moja. Napenda pia jinsi wachezaji wanavyopiga mpira kwa sabaha kwa kazi na ustadi mkubwa. Mara nyingi kutazama soka kunanifundisha mbinu za kibiashara au ushirikiano wa timu. Napenda jinsi kila mechi inavyovutia na kunifanya nisikie furaha kubwa. Soka ufundisha jinsi ya kushirikiana na wachezaji bila ubinafsi. Mara nyingine napenda kutazama soka nikiwa na marafiki ili kushirikiana furaha. Hii ufanya wakati wa pamoja uwa na kumbukumbu na furaha. Napenda pia kutazama soka kwa kwenye televisheni, radio au mtandao. Hii ufanya nipate uzoevu wa mechi nyingi na ladha tofauti. Mara nyingine soka unifundisha jinsi ya kuwa na mshikamano na wengine. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyopambana wakati dakika wa mwisho. Soka ufundisha uvumilivu mshikamano na mbinu ya kushirikiana. Napenda pia jinsi mashabiki wanavyounga mkono timu yao kwa shauku mkubwa. Mara nyingine soka ufundisha jinsi ya kushirikiana na wenzangu kikamilivu. Napenda kutazama soka kwa sababu unifundisha mbinu ya kushirikiana bila ubinafsi. Mara nyingine napenda kuona ushirikiana na hufurahia pamoja na marafiki. Napenda pia kuona jinsi kila goli ninavyopiga isia na furaha kwa mashabiki. Soka ufundisha mshikamano furaha na mshikamano wa jamii mare nyingine napenda kutazama soka nikiwa peke yangu ili kufikiri na kufurahia mchezo. Napenda pia kuona mbinu za mchezaji mmoja zinavyosaidia timu. Mara nyingine soka ufundisha jinsi ya kufanya maamuzi haraka kwa ufanisi. Napenda kutazama soka kwa sababu unifundisha usahihi na umakini wa kila hatua. Mara nyingine napenda kuona jinsi kocha anavyotoa mikakati kwa timu. Napenda pia kuona ushindani. Napenda pia kutazama soka kwa sababu unifurahisha saidi na umakini wa kila hatua. Mara nyingine napenda kuona jinsi kocha anavyotoa mikakati kwa timu. Napenda pia kuona ushindani wa kila timu na jinsi wanavyopambara kushinda. Mara nyingine soka ufundisha jinsi ya kushirikiana na wenzangu na kufanikisha malengo. Napenda kutazama soka kwa sababu ufundisha mshikamano ushirikiano na furaha. Mara nyingine napenda kuona jinsi wachezaji wanavyobadilisha nafasi ili kuleta goli. Napenda pia kuona mbinu za mpira ambao hufanya mchezo kuwa wa kuvutia. Mara nyingi soka unifundisha subira na ufumilivu. Napenda pia kutazama soka kwa sababu unifundisha mbinu ya kikundi na ushindani. Mara nyingine napenda kuona jinsi mashabigi wanavyosherekea goli na timu yao, napenda pia jinsi kila goli linavyosababisha shangwe kubwa mara nyingine soka hunifundishamshikamano na mshikamano wa kijamii. Napenda kutazama soka kwa sababu hunifundisha mshikamano na furaha. Mara nyingine napenda kuona wachezaji wakifanya mbinu ya kipekee na za kuvutia. Napenda pia kuona jinsi kila mechi inavyoongeza msisimuko wa ushindani. Mara nyingine soka unifundisha uvumilivu na subira. Napenda pia kutazama soka kwa sababu ufundisha mbinu za kushirikiana kikamilivu. Mara nyingine napenda kuona jinsi timu inavyopambana hadi mwisho wa dakika. Napenda pia kuona mbinu za wachezaji zinavyosaidia timu kushinda. Mara nyingine soka unifundisha mshikamano, uvumilivu na mshikamano wa kijamii. Napenda kutazama soka kwa sababu unifundisha mbinu ya kibiashara na ushikamano wa timu. Mara nyingine napenda kuona jinsi mashabiki wanavyosherehekea kwa shauku. Napenda pia kutazama soka.

Mimi husherekea, mtu ananiuliza kwamba, mimi husherekea aje siku kuu. Na nitasema nitasherekea siku kuu kwa kupanga kila kitu kwa makini kabla ya siku iyo. Kwanza, nitakikisha nyumba yangu imepangwa vizuri na safi. Napenda kuhakikisha kuwa kila kitu kiko tayari ili wageni wajisikie vizuri. Napanga chakula maalum kwa sikukuu ambacho kitakuwa kitamu na cha kuvutia. Mara nyingine, nitajitahidi kutengeneza mapishi ya kifamilia ambao yangekua desturi ya sikukuu. Nitashirikiana na familia yangu kuandaa mapambano ya ndani na nje ya nyumba. Napenda kuona nyumba ikijaa rangi taa na furaha. Nitahakikisha kila mtu ananafasi ya kukaa na kufurahia chakula pamoja. Mara nyingine nitapanga michezo au shuguli ya kuchekesha watoto na wageni. Hii hufanya furaha iwe ya kila mtu bila kujali umri. Nitasherehekea sikukuu kwa kuvalia nguo ya sherehe ambayo ni safi na ya kuvutia. Napenda kuhakikisha nguo zangu zina kubaliana na shauku ya sikukuu. Mara nyingine nitashiriki mafiki, marafiki na jamii katika sherehe ili furaha iwe kubwa zaidi. Nitapanga muziki mzuri na kuvutia ambayo unasaidia hali ya sherehe. Hii hufanya wageni, wajisikie furaha na kuendelea kushirikiana. Nitasherekea siku kuu kwa kutoa zawadi ndogondogo kwa watoto na wapenzi wakaribu. Mara nyingine, zawadi hizi ufanya watu wajisikie kuwa wanathaminiwa. Napenda pia kuwa na mazungumzo mazuri na wageni ili kuimarisha mausiano nitashirikiana na wengine kuandaa michezo ya pamoja kama mbio michezo ya mikono au mbile ya kucheka. Mara nyingine michezo hii ufanya wageni wajisikie furaha na mshikamano. Nitasherekea siku kuku kwa kuwa na chakula cha kipekee kama keki, matunda na vinyuaji vya furaha. Napenda kuwa na wageni wakifurahia chakula cha siku kuu ya furaha na shauku. Mara nyingine nitapanga shuguli za kita maduni kama nyimbo ngoma hau aditi za chufamilia. Hii ufanya sherehe hiiwe ya kipekee na kukumbwa. Nitasherekea siku kuu kwa kushirikikiana na jirani au wapenzi wa karubu mara nyingine mimi ufanya msikamano na pia kwa kijamii, kuimarisha na kuendelea napenda pia kuwakikisha kuwa kila mtu afasi ya kushirikiana katika jamii. Pia nitaweza kwa kikisha kuwa kila mtu anaeshimiwa na anadhaminiwa. Napenda pia kutengeneza picha au kumbukumbu za sherehe ili kila mtu akumbuke siku iyo. Mara nyingine nitahakikisha watoto wanapata nafasi ya kucheza na kufurahia sherehe. Nitasherekea siku kuu kuwakikisha chakula kipo kwa wingi na kimepangwa vizuri. Napenda kuona kila mtu akifraia chakula na kinywaji pamoja na familia na marafiki. Mar nyingine nitapanga viti meza ili kila mtu ajiskie huru na heshima. Nitasherekea siku kuna kwa kuwa nafuraha ya kweli na kushirikiana na wenzangu kwa moe wote. Mara nyingine nitaakikisha hakuna ugumu au chuki inayo jitokeza wakati wa sherehe. Napenda pia kutumia munda huu kushirikisha masherehe ya jadi na desturi za familia. Mara nyingine desturi hizi ufanya sherehe iwe ya kipekee na ya kujumuisha kizazi chote. Nita sherekea siku kuu kwa kuunda burudani ya pamoja ikiwemo mchezo nyingi ya mazungumuzo ya furaha. Mara nyingine hii ufanya wagine wajisikia furaha na mshikamano wa kweli. Napenda pia kuwakikisha kwamba kila mtu anapata zawadi ndogo haushara upendo kutoka kwangu. Mara nyingine zawadi hizi ufanya kila mtu wakumbuke sherehe na furaha yake. Nita sherekea siku kuu kwa kuunda hali ya amani na mshikamano wa familia na marafiki. Mara nyingine hiufundisha mshikamano wakijamii na kuimarisha usiano wakijamii. Napenda pia kutazama jinzi kila mtu anavyo shirikiana kusherekea siku hiyo kwa furaha. Mara nyingine nitakikisha kila kinywaji na chakula kipo kwa wingi kwa wageni wote. Nitasherekea siku kwa kikisha kila mtu anapata nafasi ya kushiriki katika mchezo au burudani. Pia mara nyingi iyo ufanya sherehe iyo ya mshikamano fura na mshikamano wakijami. Pia mii napenda kutazama jinzi kila mtu anavyoshirikiana kusherekea siku iyo kwa furaha. Mara nyingine nitakikisha kila mtu anapata kinywaji.

Mtu napendelea kunyoa ndevu ama kuvaa ndevu. Napenda kunyoa kwa sababu ni njia nzuri ya kujibamba na kuhifathi mwonekano wangu safi. Kunyoa kunanisaidia kuhisi usafi na kuondoa nywele zinazohitajika mwilini. Mara nyingi, napenda kunyoa sehemu mbali mbali za mwili kama nywele za uso mikono na miguu. Kunyoa kunanipa hisia na uhuru ya utulivu wa ndani. Napenda kutumia sabuni au gel maalum wakati wa kunyoa ili kuepuka kuumia ngozi. Mara nyingine napenda kutumia shina safi za sharp ili kunyoa kwa usahihi. Kunyoa hufanya nisikie furaha na kuondoa uchovu wa mwili. Napenda pia kunyoa nywele za uso ili kuwa na mwonekano mzuri kila siku. Mara nyingine kunyoa kunafanyangwa kabla ya sherehe au sherehe za kifamilia. Kunyoa hufundisha nidhamu na uangalifu katika kila hatua. Napenda kutumia muda wa kunyoa kuwa na utulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Mara nyingine napenda kushirikisha marafiki na ndugu wakati wa kunyoa. Hii hufanya shughuli iwe ya furaha na mshikamano wa kijamii. Napenda kunyoa nywele za mikono ili nipate mwonekano safi wa kuvutia. Mara nyingine kunyoa hufundisha ustadi na usahihi wa uvumilivu. Napenda pia kunyoa nywele za miguu, ili zipate mwonekano mzuri wa heshima. Mara nyingine kunyoa unanisaidia kuondoa uchovu wa mwili na akili. Napenda kutumia kio kikubwa ili kuona vizuri sehemu zote zinazonyoa. Mara nyingine kunyoa hunisaidia kuondoa nywele silizokuwa vibaya au na mpangilio usio sawa. Napenda pia kutumia cream au mafuta maalum baada ya kunyoa ili kulainisha ngozi. Mara nyingine hii hufundisha jinsi ya kutunza ngozi baada ya kunyoa. Napenda kunyoa kwa sababu kunanisaidia kuwa na ujasiri na kuonekana mzuri mbele ya wengine. Mara nyingine napenda kufanya shughuli hii kama sehemu ya utunzaji wa mwili wangu. Napenda pia kunyoa sehemu ndogondogo kama kope au nywele za paji la uso. Mara nyingine hii hufundisha usahihi na umakini mkubwa. Napenda kutumia speaker au mziki wakati wa kunyoa ili kuongeza furaha. Mara nyingine kunyoa husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha hali ya moyo. Napenda pia kunyoa nywele za uso kila asubuhi nionekane safi na makini. Mara nyingine hii hufundisha nidhamu ya kila siku na mazoea ya usafi. Napenda kutumia seti nzuri ya vipande vya kunyoa kwa usahihi wa hali ya juu. Mara nyingine kunyoa kunanisaidia kupunguza wasiwasi na kujisikia furaha. Napenda pia kunyoa nywele za mikono kwa usahihi ili zionekani vizuri na safi. Mara nyingi hii hufundisha mbinu za umakini na ustadi. Napenda kunyoa nywele za miguu mara kwa mara ili kuondoa nywele sisizohitajika. Mara nyingine kunyoa husaidia mwili wangu kujisikia safi na wenye afya. Napenda pia kunyoa kwa muda wa amani nikiwa pekee yangu. Mara nyingi hii hufundisha utulivu na subira ya ndani. Napenda kutumia cream za kutunza ngozi baada ya kunyoa ili kuepuka mara nyingine hii hufindisha jinsi ya kutunza mili na ngozi vizuri. Pia napenda kunyoa kwa sababu kunanisaidia kuwa na mwonekano mzuri katika kila hali. Mara nyingine kunyoa kunafanyika kabla ya sherehe au hafla maalamu. Napenda pia kunyoa sehemu ndogo kama nywele za paji la uso kwa usahihi mkubwa. Mara nyingine hii hufundisha mbinu za umakini na uthubutu wa kufanya mambo vizuri. Napenda kunyoa nywele za mikono na miguu kwa utaratibu wa kila wiki. Nyingine hii hufundisha nidhamu ya mwili na utunzaji wa ngozi. Napenda pia kushirikisha ndugu na marafiki katika mbinu za kunyoa. Mara nyingine hii hufundisha mshikamano wa kijamii na kushirikiana kwa furaha. Napenda kunyoa kwa sababu kunansaidia kuondoa uchovu na kuwa na mwonekano msafi. Mara hii hufundisha mshikamano wa kijamii na kushirikiana katika furaha. Napenda kunyoa kwa sababu kunanisaidia kuondoa uchovu na kuwa na mwonekano msafi. Mara nyingine hii hufundisha ustadi, subira na umakini katika kina hatua. Napenda pia kutumia vipodozi vidogo baada ya kunyoa ili kuongeza mvuto wa uso, mara nyingine hii hufundisha jinsi ya.

Ati mtu anauliza ni kazi gani ya nyumbani unayoichukia. Kazi ya kuosha vyombo naichukia kwa sababu mara nyingi ni ya kuchosha na inahitaji muda mrefu. Napenda kutumia muda wangu kufanya mambo mengine badala ya kuosha vyombo. Mara nyingi vyombo hubaki vikiwa na mabaki vya chakula. Jambo linaloonekana linaoongeza uchovu. Kazi hufanya mikono yangu kuwa na kavu na mara nyingi yenye vidonda vidogo. Napenda kuona jiko ni safi lakini wakati wa uvumilivu lakini mara nyingi ni ngumu kwangu. Napenda kutumia muda huu kupumzika lakini lazima nikae na kuosha vyombo. Mara nyingi vyombo vinachukua muda mrefu kuosha kutokana na kuosha kutokana na chakula kilichokauka. Kazi ya kuosha vyombo hufanya nafikiri mbinu bora ya kupunguza muda wa kufanya kazi. Napenda pia kuona mikono yangu safi baada ya kuosha vyombo. Lakini mchakato ni mgumu. Mara nyingi kunyosha vyombo na kusababisha kuumia kidogo kwa mikono au vidole. Napenda kutumia sabuni nzuri na maji moto lakini bado kazi inabaki kuchosha. Kazi ya kuosha viombo mara nyingi hufundisha nidhamu na utaratibu wa kufanya mambo. Mara nyingi napenda kuosha vyombo nikiwa peke yangu ili kuepuka migogoro na wengine. Napenda pia kujaribu mbinu mpya ya kuosha vyombo haraka na kwa ufanisi. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo ni muhimu sana ili jikoni ibaki safi na salama. Napenda kuona vyombo vyote safi na vikavu lakini njia ya kufanikisha hilo ni ngumu. Mara nyingi napenda kutumia speaker au muziki wakati ya kuosha vyombo ili kupunguza uchovu. Napenda pia kuona kuwa vyombo zilizopikwa na familia zinakuwa safi kabisa. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hufundisha usahihi na umakini mkubwa. Napenda pia kushirikiana na ndugu au familia wakati wa kuosha vyombo. Mara nyingi hii hufundisha mshikamano wa kijamii na kushirikia wa furaha. Napenda kuona kuwa jikoni linakuwa safi na lenye mpangilio mzuri baada ya kuosha vyombo. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hunisukuma kufikiria mbinu bora ya kufanya kazi hii. Napenda kutumia muda huu kuzingatia kila chombo ambacho kwa umakini ili kuepuka kuvunja. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hufundisha nidhamu na uvumilivu. Napenda pia kuona vyombo vikavu vizuri kabla ya kuweka kwenye rafu. Mara nyingi kuosha vyombo kunahitaji kutumia maji mengi na sabuni jambo linalochoosha. Napenda pia kutumia glove ili kulinda mkono yangu lakini bado kazi hiyo huchosha. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hunifunza kuhusu utunzaji wa vifaa jikoni. Pia napenda pia kutumia mbinu ya haraka kama kutumia sponge au brush mahalo. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hufundisha jinsi ya kupanga ratiba ya kazi za jikoni. Napenda kuona vyombo safi vinavyopangwa vizuri baada ya kuosha. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo ni changamoto kubwa kwa muda na nguvu. Napenda kutumia muda huu kutafakari au kujiandaa kisaikolojia. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hufundisha uvumilivu na subira. Napenda pia kuona kuwa vyombo safi hufanya chakula kuwa na kufurahisha zaidi. Mara nyingi kunyoshea vyombo kunafundisha mbinu bora ya kuchagua sabuni na brush. Napenda pia kushiriki na marafiki au ndugu wakati wa kuosha vyombo. Mara nyingi hii hufundisha mshikamano na mshikamano wa jamii. Napenda pia kuona kuwa vyombo vikavu vizuri havina harufu mbaya. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hunisukuma kuwa na makini kila hatua. Napenda pia kujaribu mbinu mpya ya kuosha vyombo kwa ufanisi zaidi. Na mara nyingi kuosha vyombo ni njia nzuri ya kupumzika kwa akili ingawa ni ngumu. Napenda pia kushirikiana na ndugu wakati wa kuosha vyombo ili kazi iwe kwa haraka. Mara nyingi hii hufundisha mshikamano wa kijamii na mshikamano wa familia. Napenda kuona jikoni likiwa safi na lenye mpangilio mzuri baada ya hii. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hunisukuma kufikiria mbinu bora ya kufanya kazi haraka. Pia napenda kutumia muda huu kuzingatia kila chombo cha makini ili kuepuka kuvunja. Mara nyingi kazi ya kuosha vyombo hufundisha nidhamu na uvumilivu. Napenda pia pia kuona vyombo vikavu vizuri kabla ya kuweka kwenye.